Nishawahi kushudia ajali nikiwa mdogo. Ilikuwa wakati nilikuwa na miaka kama kumi hivi nilishuhudia ajali iliyo ambayo ilizikutanisha basi na lori kichwa kwa kichwa. Ajali hiyo ilikuwa ya kutisha sana na watu wengi waliangamia katika ajali na wengine wakapata majeraha mengi sana.

Mimi hupenda kufanya mazoezi majioni, wakati ambapo nimetulia na wakati jua limezama kati jua sii jingi sana. Lakini pia naweza fanya mazoezi ya asubuhi hasa nikienda darasani kusoma, naweza kimbia kiasi ilini nichangamishe misuli, lakini mimi hupendelea kufanya mazoezi wakati wa jioni.

Hapana, mimi ni mwanaume na sipendelei kuvaa vipuli. Kwa hivo, mimi sijaivaa vipuli siku ata moja. Sijawai zipendelea, sababu naamini kama mwanaume vitu zingine hazifai. Lakini, wanao vivaasivibaya, lakini mimi sijawaivaa vipuli siku ata moja.

Napotaka kustarehe mimi huwashirikisha marafiki zangu haswa niko na kundi la vijana wangu kama watatu ama watano hivi ambayo sisi hupiga sherehe lakini ni shere hatupigi sheree kwa wingi sana napiga sheree. Kiasi kiasi wakati wakati nataka kutuliza lile akili wakati kazi imekua mingi na unataka kupumzika ama wakati ama katika shughuli za wikendi wikendi hivi wakati umetulia wakati kama uwa sawa lakini sipendi kustaree kwa sana sipendi kupiga sheree sana. Napiga kwa kiasi tu ili kutuliza mawazo.

Sina siwezi sema kuna kazi ambayo naichukia nyumbani. Labda niseme kidogo kazi ya kuosha vyombo sijaipenda kuosha vyombo. Vyombo hunilemea vitu kama sufuria ya ugali. Sufuria ya sima huwa inanilemea sana kwa hivo sipendi kuosha vyombo.

Mimi hupenda kuvaa nguo za fashoni ya kisasa kama vile suruali na sheti. Mimisipendi kuvaa manguo ambayo yakona mapicha mengi ambayo yameraruliwa sehemu kama vile za magoti la hasha. Mimisipendi navaa nguo za kisasa. Lakini pia sipendelei kuvaa suti. Suti navaaa wakati kama vile nikona mkutano ama jambo la muhimu sana lakini hupenda kuvaa mavazi ya kawaida lakini mavazi ya kisasa si mavazi yenye kuonyesha uchi ilhali ni mavazi ya nayo sitiri mtu vizuri.

Si sana lakini napenda maua so. Maua mekundu. Na maua ambao yananukia vizuri. Na pia maua ambao yamepandwa kama vile maua ambao yamepandwa kwenye bustani. Na kwa maua yakona mvuto fulani. Ya napendeza, ya napendeza, yana harufu nzuri. Kwa hivo napenda maua mekundu.

Jambo la kwanza mimi nakula chakula ambacho ni kizuri. Jambo la pili mimi ni mpenzi wa mazoezi kwa hivyo nafanya mazoezi hili ku hili nihakikishe mwili wangu huko katika umbo nzuri. Pia mimi hutumia matunda kwa wingi na pia nakunywa maji mengi.

Ndiyo wakati sahii mimi hutumia maziwa aswa maziwa ya ng'ombe si haya ya kubuy dukani sababu sisi tumelisha ng'ombe wengi kwaivo mimi hupendelea kukunywa maziwa wakati mwingi haswa wakati nimefanya kazi kama vile ngumu wakati nasikia sina natija kwaivo nakunywa maziwa.

Wikendi mimi hukuwa na shughuli mingi. Shughuli ya kwanza mimi ufanya wikendi ni mazoezi. Hasa jumamosi naweza fanya mazoezi wakati wa mchana. Lakini usiku mimi ni mpenzi wa mpira sana. Kwa hivyo naenda kutazama michezo kadhaa na timu kadhaa za Uingereza, za Kenya, za Tanzania, na za Bara la Afrika. Na pia jumapili mimi natulia sana kwa hivyo jumapili naweza enda kanisa, nikitoka kanisa naweza fua nguo, naweza pia kuenda matembezi kiasi, nikitembea pia naweza enda beach wakati nimeboeka sana, ndiyo.

Mimi sipendi mimi singoji barua pepe aswa aswa kwasababu mimi sipendi kutumia njia ya barua. Katika mawasiliano ama kutegemea barua mingi aswa wakati ata kama ni kazi mimi hupenda kujipeleka mwenyewe na kupeleka barua zangu mwenyewe. Katika nikijiwasilisha mi mwenyewe kwa hivo sitegemei barua mingi kwa siku. Labda barua za vitu kama vile, masomo, barua za shule, barua za mzazi, na kathalika.

La hasha mimi si mwimbaji sababu marafiki zangu hunichekelea wakiniambia niko na sauti mbaya lakini pia mimi sina mimi si mtu mzee mzuri wa nyimbo wala muimbaji mzuri kwa hivo sipendelei kuimba sana lakini kusikiza nyimbo mimi husikiza nyimbo. Kwa hivyo.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kuwa kuwatembeza katika maeneo ya kazi kuwaonyesha jinsi kazi tofauti tofauti zinavyofanywa na kuhakikisha kuwa tunajenga uhusiano mapema na wafanyikazi wapya ili tuweze kufanya kazi kwa ujumla wakianza kazi.